Huwa ninaamka kuanzia saa kumi na moja na nusu hadi saa moja, kisha ninaomba na kutafakari somo la biblia, kujipanga na kufanya usafi wangu binafsi, kula kifungua kinywa, kujiandaa kwenda kazi. Mchana nafanya kazi napumzika kidogo nikila chakula cha mchana na kuendelea na majukumu zangu. Jioni ninarudi nyumbani kupumzika kidogo kabla nianze kutayarisha chakula cha jioni, ninaoga kisha ninatayarisha chakula cha jioni, ninakula kisha ninalala.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni kuwa mazingira ya kazi yako ya heshima na ushirikiano. Napenda kazi ya shirika kwa sababu inaleta mchango chanya kwa jamii. Napenda ushirikiano wa timu na kusaidiana kati ya wafanya kazi. Napenda kuwa shirika linanipa fursa ya kujifunza na kukua kitaalamu.

Ndio ninapenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hupumzisha mwili na misuli, hupunguza msongo wa mawazo, husaidia kupunguza baridi, hufanya nijisikie mtulivu kabla ya kulala.

Nakumbuka nikiwa mtoto, nilipenda sana kucheza nje na marafiki zangu, jioni, bada ya masomo. Tulicheza kuruka kamba, rede, au mpira, hadijua, linapozama. Wazazi walipokuwa wakituita turudi nyumbani, mara nyingi tulikuwa tumechoka, lakini wenye furaha. Bada ya hapo, tulikula chakula cha jioni, pamoja kama familia. Tukicheka na kusimulia ya liyo tokea siku nzima. Kumbukumbu hizi hunikumbusha maisha rahisi furaha ya kweli na upendo wa kifamilia.

Napenda hali ya hewa ya wastani. Sibaridi sana wala jotokali. Hali hii unifanya nijisikie huru, kufanya kazi vizuri na kuwa na nguvu siku nzima. Pia napenda upepo mwanana na anga yenye mawingu kidogo kwa sababu uniletea utulivu na kunifanya nijisikie vizuri.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa nafasi ya kujitenga na kelele za kila siku na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha ninapofika kileleni. Pia, ni njia nzuri ya kufanya zoezi, kufurahia mazingira ya asili na kupata utulivu wa mawazo.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Nakipenda kwa sababu ni mahali pa utulivu na faraga. Ndani yake napumzika nafikiria na kupata usingizi mzuri baada ya siku ndefu. Napenda kikiwa safi, chenye mwanga mzuri na harufu mzuri kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu ni mazuri na hunipa furaha. Maua huleta harufu nzuri, hupamba mazingira na hunifanya nijisikie mwenye amani. Pia, hupandwa kuoenyesha upendo, shukurani, au furaha, katika matukio mbalimbali.

Nitampa mtu mwingine ushauri, wakua na subira na kuwa na matumaini. Maisha hayapendi kila maranjia raisi. Lakini, kwa kuwa na subira, mtu anaweza kushinda changamoto. Pia ni muhimu kusikiliza wengine. Kujifunza kutoka kwao na kushirikiana ili, kufanikisha mambo makubwa. Kumbuka pia, kuchukua muda wakupumzika na kujitunza. Kwa sababu, afya ya mwili na akili, ni msingi kwa mafanikio.

Ninapohitaji msaada kazini kwanza ninaeleza tatizo kwa uwazi. Kisha ninauliza mwenzangu au msimamizi wangu kwa ushauri au mwongozo. Pia ninatafuta rasilimali zinazopatikana kama vile mikataba ya shirika, mafunzo au mwongozo wa kazi. Nikipata msaada nakagua maelezo vizuri na kuyatekeleza kwa umakini.

Ninapokuwa likizo na jitunza kwa kupumzika na kufanya mambo ninayo ya penda. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kusafiri, kuangalia sinema au kuwa na muda na familia na marafiki. Pia napenda kutumia muda wa likizo kufikiria maisha yangu, kupanga malengo mapya na kuchukua hatua za kuboresha afya yangu.

Huwa ninafika nyumbani baada ya kazi, saa kumi na moja na nusu au saa kumi na mbili. Jioni. Kisha ninapumzika, nikifanya mambo ninayoyapenda kama kusoma, kusikiliza muziki au mazungumzo na familia. Chakula cha jioni huwa ninakipata saa moja, saa moja na nusu, mara nyingi na familia au marafiki, ikiwemo mazungumzo ya kila siku. Baada ya hapo, mimi huwa ninafanya usafi wa kujiandaa kwa kuenda kwa usingizi. Ni kama vile kuoga na kuosha meno. Kisha ninaenda kujipanga kwa ajili ya kesho. Hilo ni kuandaa nguo na kupanga ratiba au kazi. Kulala huwa ninalala kuanzia saa tatu kamili au saa tano. Kulingana na ratiba niliyo kuwa nayo.

Ninapopenda kudumisha nywele zangu safi na zenye afya, huwa zinahitaji kulewa mara kwa mara. Kwa kawaida huwashwa au kulindwa kila siku kwa kutumia mafuta au cream nyepesi. Na kuoshea nywele kila wiki au kila siku kulingana na aina ya nywele.

Napenda kucheza michezo kwa sababu unifanya niwe na furaha, niwe na afya mzuri na kushirikiana na wengine. Pia napenda kutazama michezo hasaa ya timu au mashindano makubwa kwa sababu ni burudani na hufundisha mikakati na mshikamano wa kijamii.

Kuhishi siku moja bila teknolojia ni changamoto, lakini inaweze kana. Ninaweza kutumia siku hiyo kupumzika, kusomavitabu, kufanya mazoezi, au kuwa na muda na familia na marafiki bila simu, kompyuta au televisheni. Ingawa teknolojia inaraisisha maisha kutumia mda bila teknolojia kunisaidia kupumzika hakili na kufuraiya maisha ya moja kwa moja.

Ninapo shirikiana natimu nawasiliana kwa uazi. Ninasikiliza mawazo ya wengine na kueshimu maoni tofawote. Pia na shiriki majukumu ya haki na toa msahada pale linapo itajika na kuwahimiza wenzangu. Lengolangu ni kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufikia malengo ya pamoja kwa ufanisi.

Ninaposhugulikia wateja, nawasikiliza kwa makini. Kuhakikisha ninaelewa mahitaji yao. Kisha, natoa msaada au suluhisho kwa uwazi na heshima. Na kuhakikisha wanaridhika na huduma wanayopokea.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ubinafsi. Ninaisi ni vigumu kushirikiana na mtu aliejitahidi kumdonoa mwingine na kushindwa kuheshimu maoni ya wenzake. Pia watu wasio na uwajibikaji mara nyingi husababisha changamoto zisizohitajika. Na hiyo hunifanya nisitishe kushirikiana nao kwa urahisi.

Mchezo ninayopenda kutazama ni mpira wa mguu. Napenda kwa sababu ni mchezo wa haraka na wenye msisimko. Unauonyesha mikakati, ushirikiano wa timu na ustadi wa wachezaji. Pia kutazama mchezo huu hunifurahisha, na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi.

Jambo la muhimu nililo jifunza nilifundishwa na mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wakua na nidhamu, kujiamini kushirikiana na wengine. Jambo hili limekua mwongozo wangu maishani, linanisaidia kufanya maamuzi bora na kushugulikia changamoto kwa utulivu.

Ninajitahidi kuweka afya mzuri kwa kukula chakula chenye virutubisho, kufanya mazoezi mara moja kwa siku, kupumzika ya kutosha. Pia, ninaepuka tabia hatari kama kukula sana, chakula vyenye mafuta au kutumia pombe na sigara. Pia ninahakikisha kunywa maji ya kutosha na kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kudumisha mwili na akili.

Nilikutana na wakati mkuu wakupendeza nilipokuwa nikiangalia finali ya World Series. Tulipofika kwenye ining ya mwisho, timu mbili zilikua zenye alama karibu sana. Ukaribu na msisimuko ulipanda. Kila shabiki alikuwa na shahuku. Mchezaji mmoja alipiga mpira mzuri na kupata alama ya ushindi. Na wapenzi wa timu walishangilia kwa furaha kubwa. Huo ulikua wakati wa msisimuko na furaha usio sahaulika.

Timu bora ya mpira waki ragbi wakiamerikani ni Denver Barbarians RFC. Ni moja ya vilabu vya zamani na vyenye mafanikio nchini marekani. Vyenye mataji kadhaa ya kitaifa. Wachezaji wao wamekua wakichangia pia kwa timu za kitaifa za amerikani.

Harufu ninaipenda zaidi ni harufu ya maua. Hasa kama maua kama waridi au lavenda napenda kwa sababu hunipa hisia ya utilivu furaha na utulivu wa akili. Pia harufu hii ufanya mazingira ya nyumba au chumba changu ya jisikie safi na mazuri.

Ninajikinga na juakali kwa kuvaa ko fia miwani ya jua au nguo zenye mikono mirefu. Pia ninatumia krimu za kujikinga na jua kwenye sehemu zilizo wazi za ngozi kama uso na mikono. Najaribu pia kuepuka kuwa chini ya juakali sana za mchana na kutafuta kivuli kadri nina vyo weza.

Nataka kufikia mafanikio kubwa katika kazi yangu, nikipata ujuzi na uzoefu wa kutosha, na kuwa mchango chanya kwa shirika au jamii langu. Pia, ninataka kupata nafasi ya kuongoza au kuwa mentor kwa wengine, ili kusaidia wengine kufanikisha malengo yao.

Ninaposherekea siku kuu mara nyingi ninaanda sherehe ndogo na familia au marafiki. Tukila chakula kizuri tukicheka na kubadilishana zawadi au salamu za furaha. Pia napenda kuhudhuria shuguli za kijamii au kidini zinazo husiana na siku hiyo. Sherehe hizo hunifanya nijisikie furaha, mshikamano, wa familia na shukurani kwa maisha.

Napenda kununua vitabu na vitu vya kujipamba kwa sababu vitabu hunipa maarifa na burudani na vitu vya kujipamba vinafanya nijisikie vizuri nyumbani au kwa mtindo wangu binafsi. Pia napenda kununua chakula kizuri au vinywaji maalum mara kwa mara kwa njia ya kufurahisha maisha.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenda mahali pa pwani, lenye jua na maji safi ambapo ninaweza kupumzika, kuogelea na kufurahia uzuri wa asili. Napenda nisafiri na mume na watoto wangu. Napenda pia kuwa na fursa ya kusafiri, kugundua tamaduni mpya na kujaribu vyakula vya kienyeji.

Kazi yangu ya walimu ni jambo ambalo ninajitahidi kushugulikia kwa umakini. Ninajifunza kufanya kazi ili kuongeza ujuzi wangu, kufanikisha malengo binafsi na yatimu na kuleta matokeo chanya. Changamoto ambayo nina patana nayo kwa kazi yangu ni wakati mwingine watoto hua wanafukuzwa nyumbani kwa sababu ya karo na wanakawia sana. Bila kurudi, wanaporudi, inakuwa ngumu kufikia wale waliyokuwa shuleni. Pia ninapenda kupata changamoto mpia ambazo zinanifundisha mbinu mpia za kufanya kazi na kunipa uzoefu na kuendeleza talamu yangu.

Kinachonipa motisha kazini ni mafanikio madogo na makubwa ninapofanikisha malengo yangu. Pia kutambuliwa kwa jitihada zangu, kushirikiana na timu yenye mshikamano na kuona matokeo chanya ya kazi yangu, kunanifanya nijisikie furaha na motisha ya kuendelea kufanya kazi vizuri.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni R&B na pop kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na furaha. Pia napenda mashairi yenye maana na midundo mizuri ambayo hufanya nishangilie au kuzungumza mawazo yangu binafsi. Mara nyingi pia husikiliza mziki wakienyeji au wa kimataifa ili kupumzika na kupata burudani.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na haja. Kwa mfano kompyuta, simu au programu za kiteknolojia, hupata sasisho angalau mara moja kwa mwezi au kila walipotoa toleo jipya. Hii husaidia kuhakikisha vifaa vinafanya kazi vizuri, vina usalama na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchagua nywila za siri imara, kuepuka kubofya viungo visivyojulikana na kusasisha programu za usalama mara kwa mara. Pia ninahakikisha kusitisha au kuripoti akaunti zisizo salama. Na kutojisughulisha na mawasiliano yenye hatari mtandaoni.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu hunisaidia kujilinda na jua au baridi. Na pia huongeza mtindo wangu binafsi. Pia mara nyingine huwa nikitambulisho cha mavazi kinachonifanya nijisikie vizuri na kuonekana vizuri kwenye hafla au katika maisha ya kila siku.

Napenda kukula ugali. Kwa sababu ni chakula kinacho nifaa, kiakili na mwili. Uchanganika vizuri, na mchuzi au mboga mbalimbali. Na hunipa nguvu ya kufanya kazi, au shughuli za kila siku. Wali pia, napenda, mara nyingine, hasa kwenye chakula cha haraka, au chakula cha kifamilia, lakini ugali ndiyo ninayo ipendelea zaidi.

Chakula ninachokula maranyingi mchana ni ugali au wali pamoja na mboga na protini kama samaki au nyama. Ni chakula kinachonipa nguvu za kutosha za kuendelea na kazi au masomo ya mchana.

Mnyama ninayependa kufuga ni mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu, mlinzi mzuri na rafiki wa karibu. Mbwa hunisaidia kujisikia salama, hunifanya niwe na furaha na pia hunipa motisha ya kufanya mazoezi kwa kutembea nao.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kwamba kila ujumbe ninaotoa unafahamika kwa wazi na heshima. Ninahakikisha kusikiliza kwa makini wenzangu kuuliza maswali ya ufafanuzi pale inapohitajika na kutumia njia zinazofaa kama barua pepe, ujumbe mfupi au mkutano. Ili kuhakikisha kila mtu anaelewa na kuna ushirikiano mzuri.

Napendelea upepo wa kawaida kwa sababu unahisi kuwa wa asili, hasa jioni ama asubuhi. Hata hivyo nikiwa mahali penye joto kali sana AC hunisaidia kupunguza joto na kunifanyia nijiskie vizuri sana.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kwa kutathmini kazi na vipaumbele vya mwezi huo. Kisha ninaandika malengo yangu kwa uwazi nikigawanya kila lengo kuwa hatuwa ndogo zinazoweza kufanikishwa. Kila mwezi ninapima maendeleo yangu kurekebisha mipango pale inapohitajika na kusherehekea mafanikio madogo.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushugulikia wateja wa aina mbali mbali. Nimelazimika kuwa mwenye subira, kusikiza kwa makini na kutatua matatizo kwa utulivu. Kazi hii imenifundisha pia umuhimu wa mawasiliano wazi kushirikiana na wenzangu na kushugulikia changamoto kwa ubunifu.

Jambo muhimu nililofundishwa ni nidhamu, subira na heshima. Aliye nifundisha ni mzazi. Alinifundisha kwa maneno ya hekima na hilo limenisaidia kuelewa thamani ya kushirikiana na wengine au kuwa na nidhamu. Ufundisho wake bado unanisaidia kila siku katika maisha na kazi yangu.

Ninafanya mazoezi ya mwili takriban mara tatu au tano kwa wiki. Napenda mchanganyiko wakutembea, kukimbia na mazoezi ya nguvu. Mazoezi haya huniweka katika afya nzuri, kunipa nguvu za kila siku na kunisaidia kudumisha mtazamo chanya.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki wa kidini, au kuzungumza na familia. Mara nyingine, napenda kupika au kufanya shughuli ndogondogo za nyumbani ambazo hufanya mahali pawe pazuri na tulivu.

Napenda chakula chenye ladha yenye mchanganyiko wachumvi na kipekee, au maildi kidogo lakini chenye harufu nzuri. Chakula kilicho na ladha nzuri hufanya nione furaha. Kinanipa nguvu na hunifanya nifurahie kushiriki chakula na familia au marafiki.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilicho cha starehe. Kuta zake ziko rangi ya beige yenye mwanga hafifu. Jambo linalonifanya nijisikie utulivu na kuweza kupumzika vizuri. Ninaweka vifaa vya kawaida kama kitanda cha starehe kabati na meza ndogo. Yote kwa mpangilio wa kurahisisha maisha ya kila siku.

Ninapenda rangi nyepesi kama beige, bluu hafifu au rangi ya samawati kwa ukuta wa chumba kwa sababu zinanifanya nijisikie tulivu na kupumzika vizuri. Rangi hizo pia hutoa mwanga mzuri na hufanya chumba kiwe cha starehe.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Hufanya nijisikie karibu na asili, kunifundisha uvumilivu, na kunatoa furaha kuona mimea ikikuwa na kustawe. Pia napenda kuvuna mboga au maua yangu mwenyewe, kwani hunipa kuridhika na afya nzuri.

Ninapohisi wasiwasi napumzika kidogo na kuchukua pumzi ndefu ili kutuliza akili. Mara nyingine napenda kuandika mawazo yangu au kusoma kitabu chakiroho au kusikiliza mziki wa kutuliza. Pia kuzungumza na mtu ninayeamini kunisaidia kupata mtazamo mpya na kupunguza wasiwasi.

Ndiyo, nimewai kufunga mnyama. Uzoefu huo ulinifundisha uwajibikaji, subira na humuimu wakuwajali viumbe wengine. Kufunga mnyama kuna hitaji mda na kujitolea, lakini pia kuna leta furaha na urafiki wakweli.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninahakikisha mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara kupitia barua pepe, ujumbe au mikutano ya mtandaoni. Napanga kazi kwa uwazi, kueka vipao mbele na kutumia zana za ushirikiano mtandaoni ili kila mtu afahamu jukumu lake. Pia napendelea kutoa mahoni na kusikiliza wenzangu ili kufanikisha ushirikiano mzuri na kufikisha malengo ya timu.

Siku za mvua napenda kupumzika nyumbani na kusoma kitabu, kusikiliza muziki wa kidini au kuangalia filamu mzuri. Mara nyingine napenda kupika kitu kipya au kupanga nyumba kidogo. Siku za mvua hunifanya nijisikie tulivu, huniwezesha kupumzika na kunipa fursa ya kufikiria au kutafakari maisha.

Kipindi cha televisheni ni nachopenda ni kile chenye hadithi ya kweli, elimu au burudani yenye ujumbe mzuri. Napenda vipindi vinavyo fundisha maadili, kutoamotisha au vinavyo nifundisha kitu kipya. Hivyo wakati wakutazama televisheni ni wakufurahisha na kujifunza.